Kinachonipa motishe kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu na kujua inasaidia wengine. Pia hupata motishe ninapo jifunza mambo mapya, kupata changamoto zinazo niendeleza na kufanya kazi katika mazingira ushirikiana mzuri. Kutambuliwa kwa juhudi zangu na kuwa na malengo ya liwazi. Hunifanya nijituma zaidi na nifurahie kazi ninayo fanya.

Ningependa kujifunza study mpya za teknolojia hasaa zinazohusiana na akili bandia na matumizi bora ya programu za kidigitali. Pia ningependa kujifunza lugha mpya ili kuboresha mawasiliano na watu wa tamaduni tofauti. Kujifunza mambo mapya hunipa hamasa, hunipanua mawazo na hunisaidia kukua binafsi na kitaalamu luma.

Ndio, napenda kulima bustani kidogo. Hunipa utulivu na furaha kuona mimea ikikua taratibu na pia ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Kulima bustani hunifanya nijisikie karibu na mazingira na kuthamini zaidi asili.

Napenda kununua vitu kwenye maduka makubwa na masoko ya karibu kwa sababu ni rahisi kupata vitu kwa haraka na kuona ubora wake moja kwa moja. Wakati mwingine hununua mtandaoni kwa vitu maalum, hasa pale ninapotaka bei nzuri au bidhaa ambayo haipatika kwa urahisi karibu.

Napenda kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa njia ya kuifanya iwe ya furaha na ya karibu na wapendwa wangu. Kawaida nasherehekea pamoja na familia na marafiki ambapo tunakula pamoja kucheka na kusherehekea kwa pamoja. Ninaipenda sherehe yenye hali ya upendo na furaha. Siyo kubwa sana lakini yenye kumbukumbu nzuri. Nakumbuka sherehe ya kuzaliwa niliyopenda zaidi. Ilikuwa yenye chakula kizuri na keki tamu na ilikuwa na watu muhimu kwangu waliokuwepo. Keki ninayoipenda zaidi ni ile ya chokoleti kwa sababu ni tamu na inafurahisha. Siku ya kuzaliwa napenda kupokea zawadi ambazo zinamaanisha kitu kwangu. Kama kitabu, kitu cha teknolojia au kitu cha matumizi ya kila siku. Zawadi hiyo hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kupendwa na watu walipo karibu nami.

Wakati wa baridi kali, napenda kukaa ndani na kujitunza kwa joto. Hufanya hivyo kwa kuvaa nguo nzito kama sweta au koti na kuepuka kuenda nje bila sababu muhimu. Pia napenda kunywa chai au kahawa ya moto na kufanya shughuli za ndani kama kusoma, kuangalia filamu au kusikiliza muziki. Pia mara nyingi napenda kupika chakula cha moto au supu kwani husaidia kuondoa baridi na kunifanya nijisikie vizuri. Wakati wa baridi, kali, huisi utulivu na faraja ya ndani na ninapenda kutumia muda huo kupumzika na kujipatia joto.

Rangi ninayopendelea zaidi ni buluu. Napenda blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na usafi kama vile anga au bahari. Rangi pia inanikumbusha hali ya kupumzika na kunifanya nijisikie mwenye utulivu na furaha.

Ninachofanya kulinda mazingira ni kugawanya taka kupunguza matumizi ya plastiki na kutumia maji na umeme kwa wangalifu. Pia napenda kupanda miti au mimea na kushiriki katika usafi wa mazingira kama kuondoa taka barabarani au mtaa. Nina jaribu pia kutumia usafiri wa uma au kutembelea kwa miguu pale niweze hili kupunguza moshi na uchafuzi wa hewa. Kwa kufanya hatuwa hizi ndogo ndogo minaweza kuchangia kwa njia ya kuzuia uharibifu wa mazingira na kuifanya dunia iwe safi zaidi.

Ndiyo, ningependa kutembelea mji bania watu na tamaduni mbalimbali kwa sababu inanikumbusha kuwa dunia ni kubwa na imejaa utofauti. Ningependa kuona mji tofauti mila na maisha ya watu mbalimbali na kujifunza kutoka kwao. Safari kama hiyo ingekuwa ya msisimko sana kwani ningepata fursa ya kuona mandhari mapya, kula vyakula tofauti na kupata uzoefu wa maisha ya watu wa tamaduni mbalimbali. Ningependa pia kukutana na watu wapya na kujenga urafiki wa kimataifa.

Mchezo wa olimpiki ninaupenda zaidi ni mbio za mia moja meters. Ninaupenda kusababu ni mchezo wa msisimuko mkubwa kasi na ushundani wa juu. Ambapo kila sekunde ni muhimu. Mbio hizi huonyesha nguvu, ustadi na mafunzo ya mchezo. Na mara nyingi zinafanywa kwa msisimuko wa juu na hadhira kubwa. Mchezo wa olimpiki ulionifurahisha sana ni lio. Hukumu ni ule wa mbio za mita mia moja. Ambo mchezaji. Mchezaji niliyempenda zaidi ni Usain Bolt kwa sababu alikuwa na kasi kubwa sana. Na alikuwa na mtndo wa kipekee kucheza kabla ya mbio inapofikiria mchezo wa olimpiki uhisi msisimko, fahari na hamu ya kuona watu wakishindana kwa kiwango cha juu. Na pia uhisi heshima kwa wale waliotumia biidii kuwa.

Ninafuata timu ya taifa ya kenya gasa katika michezo ya riadha na soka. Napenda kuifuatilia kwa sababu inawakilisha nchi yangu na inanimpa hisia ya fahari na umoja kila inaposhiriki mashindano. Kuona wanamichezo wakijituma na kushinda hunipa motisha na furaha.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda ufukweni hasa sehemu tulivu yenye mchanga mweupe na bahari safi. Ningependa kuogelea kutembea ufukweni wakati wa jioni na kufurahia macho ya jua. Ningesafiri na familia au rafiki wa karibu ili tushirikiane furaha na kumbukumbu mzuri. Zaidi ningehitaji kupumzika kuliko kutembea sana nijiondoe kwenye msongo wa mawazo na nijisikie huru kabisa.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kuboresha ujuzi wa mawasiliano na teknolojia. Kwa sababu, hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kushirikia na vizuri na wenzangu. Pia ningependa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa muda. Ili nijifunze kupanga kazi vizuri na kuongeza tija mafunzo haya yengechangia mafunzo yangu binafsi na kunisaidia kukua kitaaluma.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto na uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia sana. Nilifurahia utulivu wa maji, upepo mwanana na mandhari ya asili iliyokuwa inatulia akili. Ilikuwa nafasi nzuri ya kupumzika, kutafakari na kufurahia mazingira ya asili mbali na kelele za kila siku.

Naweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kutumia hatua rahisi na za mpangilio. Kwanza nianze kwa kutambua malengo makubwa ya kampuni au timu, kisha nayagawa kuwa malengo madogo yanayoweza kufikiwa ndani ya mwezi. Kila lengo linaandikwa kwa uwazi na linawekwa kama lengo la SMART specific, measurable achievable relevant and time bound. Ili niweze kuangalia maendeleo. Baaada ya kuweka malengo, ninaandika orodha ya kazi za kila wiki zinazohusiana na malengo haya na kuweka muda maalumu wa kazi mwisho wa mwezi. Naufanya tathmani ya malengo yaliyofanikiwa na yale yaliyoitaji kuboreshwa ili nipanve malengo ya mwezi unaufuata kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi. Muziki wa jadi unanipa hisia ya utamaduni, historia na uridhi wa jamii na maranyingi unaimba kwa midundo na maneno ya nayoguza moyo. Napenda pia jinsi muziki wa jadi unavyoweza kuleta umojaji wa watu hasaa kwenye sherehe na kukusanyika ya jamii. Kuhisi muziki wa jadi, hunifanya nijiskie karibu na asili na watu wa jamii na huwa ni burudani yenye maana zaidi kwangu.

Ushauri ambayo ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni ajifunze taratibu za kazi na aulize maswali kwa heshima. Fanya kazi kwa nidhamu na kwa wakati awasiliane vizuri na wenzake na asikate tamaa kuuliza. Ajenge uhusiano wa heshima na timu. Ajifunze kila siku na asiogope makosa na pia alinde afya yake kwa kupumzika na kula vizuri.

Ninawashughulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na kwa kusikiliza kwa makini mahitaji yao. Kwanza nawasalimia kwa tabasamu, nakuwa na mtazamo nzuri. Kisha najaribu kuelewa tatizo au ombi lao kukuliza maswali ya wazi. Baada ya kuelewa, ninaweka kipaumbele cha jinsi ya kuwasaidia haraka na kwa usahihi. Na kuwaweka wateja kwenye taarifa kuhusu hatuwa zinazochukuliwa. Ikiwa kuna tatizo, ninajaribu kulitatua kwa utulivu na kuwapa suluhisho la kina. Mwishowe nawasalimia tena kwa heshima na kuwatakia siku njema. Ili wajiunge na huduma.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni The Alchemist cha Paulo Coelho. Nina kipenda kwa sababu ni hadithi yenye ujumbe wa motisha, ndoto na safari ya maisha. Kitabu hiki kinanikumbusha kuwa kila mtu ana ndoto yake na anaweza kuzitimiza kwa imani uvumilivu na kujitolea. Mheshimiwa nilieupenda zaidi katika kitabu hicho ni Santiago Msafiri wa kiroho ambaye anafuata ndoto yake bila kukata tamaa kushawishiwa zaidi na jinsi alivyokua na imani na moyo wa kujifunza. Hata alipokutana na changamoto nyingi. Ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu kwa sababu anaandika kwa njia ya hadithi yenye maana na hisia na kila hadithi yake ina ujumbe wa kuhamasisha maisha. Kitabu kingine ningeweza kusoma ni kama Brida au The Devil and Miss Rhyme kwa sababu pia zina hadithi zakuvutia na zakufundi.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Kucheza ngoma kunanipa furaha, nguvu na hisia ya umojapamoja na watu wengine. Napenda hasa ngoma za kikanda na za tamaduni. Kwa sababu, zinachanganya midundo, rangi na mawasiliano ya hisia. Wakati wakucheza ngoma huhisi msisimko uhuru na furaha kubwa na mara nyingi hufanya nijiepushe msongo wa mawazo na kujiunga na burudani ya jamii.

Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba hunipa furaha, utulivu na hisia ya kujieleza kwa njia ya muziki. Napenda kuimba hasa nyimbo za kawaida na za jadi. Kuwa kwani zina nifanya ninjisikie karibu na utamaduni na jamii. Wakati wakuimba huhisi msisimko na uhuru na maranyingi huwa ninjia nzuri ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo.

Napendelea joto kuliko baridi. Joto hunipa hisia ya mchango, nguvu na uhuru wa kufanya shughuli za nje kama kutembea michezo au kwenda pwani. Pia ni rahisi kuishi na joto kwa kuvaa nguo nyepesi natoa furaha zaidi kwa kawaida. Hata hivyo napenda pia baridi kidogo mara kwa mara lakini kwa ujumla napendelea joto.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa njia hizi. Kwanza, kuwa mfano wa ushirikiano. Nafanya kwa bidi kuwa na nidhamu na kusaidia wenzangu bila kusubiri waulize. Kutoa maoni kwa heshima. Ninapo washauri wenzangu, hufanya kwa heshima na kwa njia ya kujenga, siyo kukosowa. Kusikiliza wenzangu, inahakikisha kila mtu anasikilizwa na anaheshimiwa ili hisia na mawazo yawe yaweze kuzingatiwe. Kushirikiana kwenye malengo ya timu, nafafanua malengo ya pamoja na kushirikiana ya fikia badala ya kufanya kila mtu kwa pekee yake. Kutoa msaada wakati meingine, nikiona mtu ana shida nami humsaidia bila kusubiri agizo ili timu iwe na nguvu zaidi. Kwa kufanya haya, timu inakuwa na umoja, uaminifu na ufanisi mkubwa.

Napenda mikutano ya aina ya kazi yenye mpangilio na malengo wazi. Mikutano kama hiyo huwa na agenda muda uliopangwa. Na kila mtu anapata nafasi ya kutoa maoni. Hii husaidia kufanya mkutano uwe wa ufanisi na usiochukua muda mwingi bila faida. Pia napenda mikutano ya kufanya maamuzi na kupanga kazi kwa sababu usaidia timu kuelewa majukumu na hatuwa zinazofuata. Mikutano ya haina hii utoa hisia ya ushirikiano na kufanikiwa pamoja.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya mambo yanayofaa kwa hali ya hewa hiyo, kama kukaa kivulini au ndani ya nyumba ili kuepuka joto kali, kunywa maji mengi ili kuepuka kiu na kuzuia mwili kuungua, kuvaa kofia na miwani ya jua ili kulinda jicho na ngozi na kufanya shuguli za kupumzika kama kusoma kujisikiliza muziki au kutazama filamu. Hii husaidia kunifanya nijisikia vizuri na kuzuia athari za jua kali kwenye mwili.